Na sherekea siku wangu ya kuzaliwa kwa kutangeneza kumbu kumbu si picha tu. Badala ya kuangaika kupiga picha za Instagramu kuthibitisha kuwa ninafuraha mimi na zima simu yangu kwa saa kazaa. Natumia muda huo kuongea na watu wangu wakaribu kusikiliza hadithi zao na kucheka kutoka moyoni. Furaha ya kweli yangu i natoka na usiano wa zati. Shukrani kwa mimi wajana. Na jitolea muda wa utulivu, labda subuhi na mapema nikiwa na kikombe cha kahawa kushukuru mwiti wangu na akili kwa kunivusha kwenye changamoto za mwaka uliopita. Ninge jisamehe kwa makosa niliofanya na kujipongeza kwa hatuwa ndogo nilizopiga ambazo hakua mtu mingine anayizijua. Kurudi kwenye asili sote tunuhusiano wa asili na mazingira. Ninge penda kutumia sehemu ya siku yangu, nje, labda kutembea peku kwenye nyasi, kutazama juwe likizama, au kusikiliza sauti ya maji. Hii hunifanya ni hisi kwa mimi ni sehemu ya ulimungu huhuu mkubwa na kunipa amani. Kujizawadia utulivu Ningefanya jambo moja ambalo hunifanya nijihisi hai Labda nikula chakula ninachokipenda sana bila kujichia kusikiliza albumu ya muziki ninaoupenda Kwanzia mwanzo hadimwisho au kulala masaya ziada kuwacha alama ndogo Napenda siku yangu iwe na maana kwa mwingine pia Ningeweza kumpigia simu mtu ambaye hajategemea na kumwambia asante kwa namna alivyo nisaidia siku za nyuma au kutuwa msaada kidogo mahali penye nilihitaji.

Kupiga chombo cha muziki ni moja wapo ya njia bora zaidi za kuelezea hisia ambazo maneno pekee hayawezi kutosha. Ndiyo, napenda sana wazo la kupiga chombo cha muziki. Guitar. Kuna kitu chakipekee kuhusu kuguza nyuzi za guitar. Napenda jenzi sauti yake inavyoweza kuleta utulivu baada ya siku ndefu. Ni chombo kinachoruhusu kusimulia hadithi. Iwe ni ya huzuni au ya furaha. Ukiwa umeketi mahali popote, hatu ukingoni mwa kitanda chako. Pia, napenda piano. Piano kwangu ni kama luga kamili. Kupiga piano kuna nifanya ni hisi kama, ninaunganisha sehemu mbalimbali zaakili na moyo wangu. Kila, kitufe, kina uzito wake. Na unapo viunganisha, unahisi kama unatengeneza kitu kikubwa kuliko, wewe mwenyewe.